Ndiyo, napenda sana kupiga picha. Kupiga picha hunisaidia kuona dunia kwa mtazamo tofauti na kugundua uzuru uliopo kwenye vitu vidogo ambavyo mara nyingi upitwa na macho. Napenda kunyasa nyakati za kawaida kama tabasamu la mtu, mwanga wajua, wakati wa machoyo au mandhari ya asili ilio tulivu. Picha hu nipa na fasi ya kusimulia hadithi bila maneno na kuhifadhi kumbu kumbu muhimu kwa muda mrefu. Pia, unifanya niwe makini zaidi na mazingira yanayonizunguka, nijifunze kuwa na subira na kuthamini kila wakati uliopo sasa.

Ndiyo napenda kwendesha baisikeli kwa sababu ninjia nzuri ya kupumzisha akili na kuimarisha afya ya mwili Kwendesha baisikeli unipa uhuru wa kusafiri kwa kasi yangu mwenyewe kufuraia upepo na kuona mazingira kwa karibu Pia unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru Zaidi ya hayo ni mazoezi mazuri ya nayosaidia kuimarisha misuli na moyo bila kutumia garama kubwa Kwendesha baisikeli pia ni rafiki kwa mazingira kwa sababu haisababishi uchafuzi wa hewa.

Kipawa nilichonacho ni uwezo wa kujifunza haraka na kusaidia watu kwa maneno. Naweza kuelewa mada tofauti kwa muda mfupi, kisha nikaieleza kwa njia rahisi na inayoeleweka. Kipawa hiki hunisaidia kuwasiliana vizuri, kutoa ushauri na kusaidia watu kutatua changamoto zao. Pia nina uwezo wa kuunganisha mawazo na uzoefu tofauti ili kutoa mtazamo mpana zaidi. Naamini kipawa hiki ni muhimu kwa sababu maneno yana nguvu ya kuponya, kuhamasisha na kubadilisha fikra za watu. Ndiyo maana nikithamini na kujaribu kukitumia kwa manufaa ya wengine kila siku.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa kwa sababu yanatusaidia kuelewa kinachoendelea duniani, kupitia habari za kimataifa naweza kuona jinsi siasa, uchumi na mabadiliko ya tabia nchi, yanavyoadhiri nchi tofauti na hata maisha yetu ya kila siku. Pia, hunisaidia kujifunza tamaduni mbali mbali na mitazamo tofauti ya watu, kufuatilia matukio haya kunanifanya niwe na ufahamu mpana, niwe makini katika kutoa maoni na niwe tayari kuzungumza na watu kutoka sehemu tofauti za dunia. Naamini kujua yanayo endelea duniani hutufanya tuwe raia wenye uwelewa na uwajibikaji zaidi.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu hunisaidia kuwa na afya nzuri ya mwili na akili. Kukimbia unifanya nijisikie mchangamfu na hupunguza mawazo mingi baada ya siku ndefu. Pia, hunisaidia kuboresha pumzi na nguvu za mwili. Hata bila kuhitaji vifaa maalumu. Nakipenda zaidi, asubuhi au njioni. Wakati hali ya hewa ni tulivu. Wakati nakimbia, hupata muda wa kufikiria, kupanga mambo yangu au kufurahia mazingira. Jumla kukimbia ni njia rahisi lakini yenye faida kubwa kwa maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka au michango kulingana na uwezo wangu. Ninaamua kutoa ni njia kusaidia wengine, na pia kujenga moyo wa huruma na shukrani. Haijalishi mchango ni mkubwa au mdogo, muhimu ni nia ya kusaidia. Wakati mwingine ni pesa, na wakati mwingine ni muda, chakula, au msaada wa mawazo. Kutoa, hunifanya nijisikie vizuri kwa sababu najua nimechangia kuboresha maisha ya mtu mwingine. Pia hunikumbusha kwamba kila mmoja wetu anaweza kuwa msaada kwa mwezake katika jamii.

Nguvu zangu kazini ni uwezo kushirikiana vizuri na watu, kushughulikia kazi kwa uangalifu na kupowa majukumu wenye changamoto bila kuogopa. Pia nina nguvu ya kupanga na kupanga muda angu kwa ufanisi, kuhakikisha kila kazi inakamilika kwa wakati. Nguvu nyingine ni kushugulikia matatizo kwa utulivu na kufikiria suluhisho kwa makini. Kwa pamoja, nguvu hizi hunisaidia kutoa matokeo bora kazini na kufanya ushirikiano na wenzangu kuwa mzuri zaidi.

Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa na pia mto na uzoefu huu uliokuwa wakuvutia sana kutembelea ziwa unipahisi ya utulivu kwa sababu ya maji yaliotulia na upepo mwanana unaovuma taratibu Maranyingi huwa ni mahali pazuri pakutafakari kupumzika au hata kuzungumza na marafiki kwa amani Kwa upande wa mto napenda kuona maji ya kitiririka kwa kasi au taratibu kulingana na eneo Jambo ni lalolifanya kufikiria kuhusu maisha na muendo wake mazingira ya asili kama haya unisaidia kupunguza msongo wa mawazo kunifanya nijisikia karibu zaidi na mazingira ya asili.

Kipengele cha wema nilichofanya kilikuwa kusaidia jirani yangu ambaye alikuwa na shida ya kubeba mizigo yake nyumbani, nilipoona anahangaika nikamsaidia kubeba mizigo yote hadi nyumba kwake. Kitendo higi kilifanya ajisikie furaha na rahisi. Na kwangu pia kilinifanya nijisikie vizuri kwa kuwa nilikuwa msaada kwake. Nimejifunza kwamba vitendo vidogo vya wema vinaweza kuleta tofauti kubwa katika maisha ya wengine na kufanya dunia kuwa mahali pazuri zaidi.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango ambacho, siwezi tu kufanya kazi yangu vizuri, bali pia kuleta mchango wa maana kwa wengine. Natamani kukuza ujuzi wangu kila siku, kupata uzoefu mpana, na kuwa mtu anayeaminika katika taalamu yangu. Lengo langu, ni kufanya kazi kwa bidii, kupanda ngazi hatua kwa hatua, na kufikia nafasi ambayo, naweza kushiriki katika maamuzi muhimu. Kuwashauri wengine, na kusaidia kukuza timu au jamii ninayofanya nayo kazi. Zaidi ya mafanikio ya kifedha, nataka kufikia kuridhika moyoni. Nikijua kuwa, kazi nnaofanya, ina thamani, na inaleta mabadiliko chanya.

Napenda kutembea sehemu zilizotulivu na zenye mazingira mazuri Mara nyingi napendelea kutembea kwenye bustani kando ya barabara zenye miti au karibu na maeneo ya asili kama mto au ziwa kutembea sehemu kama hizi hunipa nafasi ya kupumzika mawazo kufikiria kwa utulivu na kufurahia hewa safi Pia napenda kutembea maeneo ambayo si yenye kelele nyingi kwa sababu hunisaidia kujisikia huru na mwenye amani zaidi.

Nina mahusiano ya heshima na ukaribu na wazee wangu nawathamini sana kwa sababu wao ni chanzo cha hekima, maadili na mwelekeo wa maisha. Ninajitahidi kuwasikiliza wanapotoa ushauri kwa kuwa mara nyingi wanazungumza kutokona na uzoefu wao wa maisha. Pia, hujihisi vizuri kuzungumza nao kuhusu changamoto na mafanikio yangu kwani hunipa moyo na kunikumbusha umuhimu wa subira na mthamo. Mahusiano haya hunisaidia kubaki mnyenyekevu na kukumbuka nilikotoka.

Ndiyo, napenda kufaa vipuli kwa sababu vinaongeza mvuto na kuonyesha mtindo wa mtu binafsi. Vipuli hunisaidia kujisikia nipo nadhifu na nimekamilisha muonekano wangu, hata kama nimevaa mavazi rahisi. Napendelea vipuli visivyo vikubwa sana, hasa vile vinavyofaa kuvaa kila siku bila kunisumbua. Pia, huchagua vipuli kulingana na hafla, vipuli rahisi kwa matumizi ya kawaida na vipuli vya kuvutia zaidi kwa sherehe au matukio maalumu. Kwa ujumla, kuvaa vipuli hunipa kujiamini, hunifanya nijisikie mzuri na hunisaidia kujieleza kupitia mitindo ninaipenda.

Napenda sana mkate wa kioo kwa sababu ni laini na rahisi kula, hasa asubuhi na chai au kahawa. Pia napenda mkate wa ngano mzima kwa sababu ni wenye lishe zaidi na hunisaidia kuwa na nguvu kwa muda mrefu. Mara nyingine napenda kujaribu mikate yenye ladha maalumu kama mkate wa almoni au chokoleti unapokuwa na mudi ya kujaribu kitu kipya. Kwa ujumla napenda mikate inaofaa kula haraka yenye ladha nzuri na pia yenye afya kidogo ili kuunga mkono maisha ya kila siku.

Mimi napenda kidogo pande zote mbili, lakini kwa kawaida napenda kusimamia. Kusimamia kunanipa nafasi ya kupanga mambo, kutoa maamuzi, na kuhakikisha kila kitu kinaendelea vizuri. Hii, pia hunisaidia kukuza ujuzi wangu wa kupanga, kushirikiana na wengine, na kushughulikia changamoto. Hata hivyo, pia ninafurahia kusimamiwa wakati mwengine. Hasa na watu ninaowaamini. Kwa sababu, kunanisaidia kujifunza mbinu mpya, kupumzika kidogo na kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Kwa kweli, mchanganyiko wa pande zote mbili, hunifanya njisikia huru na kuendelea kukua na binafsi na kikazi.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mtandaoni, lakini kwa ungalifu mkubwa. Mara nyingi, naweka picha ambazo zinamana au kumbukumbu nzuri. Kama wakati wa sherehe, safari au mafanikio fulani maishani. Sipendi kuweka kila kitu kwa sababu, na amini furaha ni muhimu sana. Kabla ya kupakia picha, huwanafikiria kama inaniheshimu, inanilinda na inanionyesha upande mzuri wa maisha yangu. Kwangu, mitandao ninjia ya kushirikiana na wengine sio kuonyesha kila kitu kinachutokea maishani.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na penye amani mbali na kelele nyingi na msongamano wa watu mahali kama hayo hunisaidia kufikiria vinzuri kujitambua na kupumzisha akili Ninapenda sana kuwa na asili. Kama sehemu zenye miti, upepo safi au karibu na maji kama mto au ziwa kwa sababu hunipa utulivu wa ndani na kunifanya nijisikie huru. Pia, napenda maeneo yenye watu wachache. Lakini wenye mazungumzo yenye maana, si kelele zisizo na mpangilio. Mahali pazuri kwangu ni pale ambapo ninaweza kuwa na wakati wangu binafsi, kufurahia mazingira na wakati mwingine kushirikiana na wengine bila shinikizo. Mahali kama hiki pia, hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo, kunikumbusha umuhimu wa kupumzika na kunifanya nijisikie furaha kidogo kila siku.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni Whatsapp kwa sababu hunisaidia kuwasiliana haraka na marafiki, familia na wenzangu kazini. Napenda pia kutumia Instagram kila siku, hasa kufuatilia habari, kupata burudani na kuona mitindo mipya au kuona picha na video za kuvutia. Kwa kazi na kupanga ratiba, napendelea kutumia Google calendar au kalenda ya simu ili kukumbuka mikutano, majukumu na mambo muhimu ya kila siku. Zaidi ya hayo napenda kutumia programu za afya na fitness ambazo hunisaidia kufatilia mazoezi, lishe na tabia zangu za afya. Programu hizi zote pamoja hufanya maisha yangu kuwa rahisi, hunisaidia kuunganishwa na watu kupanga muda wangu vyema na hata kunipa msukumo wa kufanya mambo kwa ufanisi zaidi.

Wakati wawasiwasi, napenda kuchukua muda kidogo kukaa kimya na kupumua kwa utulivu. Mara nyingi, huchukua dakika chache kuzitafakari, hisia zangu na kuelewa chanzo cha wasiwasi huo. Pia, napenda kuandika mawazo yangu kwenye simu, kwa sababu, kunanisaidia kuyatoa kichwani na kuona suluhisho au njia za kushugulikia hali hiyo. Wakati mwingine pia, hufanya mazoezi madogo au kutembea kidogo, jambo nilalo nifanya nijisikie huru na kutulika. Zaidi ya yote napendelea kuzungumza na mtu ninayeamini kama rafiki au mzazi kwa sababu kusikiliza na kushirikiana kunapunguza mzigo wa mawazo na kunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi kwa sababu una ujumbe mzitu na unakisi utamaduni, historia na maisha ya watu. Mziki wa jadi hunikumbusha mzizi ya jamii na unifanya njisikie nimeunganishwa na vizazi vilivyo pita. Napenda jinsi ala za jadi kama ngoma, zeze au filimbi zilivyo tumika kwasilisha hisia, sherehe au hata mafunzo ya maisha. Pia napenda kusikiliza mziki wajadi wakati nataka kutulia au kutafakari kwa sababu unasauti ya asili na hutuliza akili. Kwa ujumla mziki wa jadi si burudani tu kwangu mbali. Nijia kuhishimu tamaduni na kujifunza hekima iliyomo ndani yake.

Napenda rangi nyepesi na tulivu kwa ukuta wa chumba kama blue nyepesi kijani nyepesi au beige kwa sababu rangi hizi hunifanya nijisikia tulivu na zenye amani ukuta wenye rangi nyepesi hutoa hisia ya nafasi kubwa na ufanya chumba kuwa cha kufaa kupomzika kusoma au kufanya kazi mara nyingi napenda kuchanganya rangi nyepesi na vipengele vidogo kwa rangi kali kama njano au waridi kwa ajili ya mvuto wa macho na kuleta furaha kitogo bila kuathiri utulivu wa chumba. Rangi pia zinaeza kuathiri hisia zangu kwa mfano. Blue hunifanya nijisikie tulivu. Kijani hunipa ni hisia ya asili au uhai. Na beiji hunisaidia kujisikia salama na starehe. Kwa hivo kuchagua rangi ya ukuta, jambo muhimu kwangu. Sio tu kwa muonekano wa chumba, bali pia kwa hali ya akili na hisia zangu ndani ya nyumba.

Kazi ya timu ya mbali inahitajika mpangilio mzuri wa masiliano dhabiti Kwanza napenda kuweka malengo wazi na kushirikiana na timu ili kila mtu ajuwe majukumu yake Twatumia zana za kijidigitali kama Zoom, Teams au Slack wa siliana kila siku na kufuatilia maendeleo Mara nyingi ufanya mikutano ya kawaida ya kupanga kazi, kutatua changamoto na kushirikiana mawazo Pia ni muhimu kuwa na nidhamu binafsi kuhakikisha ninakamilisha majukumu yangu kwa wakati na kutoa tarifa za maendeleo kwa timu Zaidi ya yote napenda kujenga uhusiano wa heshima na kuasiliana wazi na wenzangu ili kushirikiano kwa urahisi lisha ya kutokuwepo uso kwa uso Kila mtu anatambua jukumu lake na changamoto zinazoweza kutokea na kwanjia hii kazi ya mbali inakuwa na ufanisi na matokeo bora.

Ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni jinsi linavyo shirikisha watu na kuunda mazingira ya kufanya kazi yenye heshima na ushirikiano. Shirika linadhamini maadili kama nithamu, uwazi na usaidizi. Na hilo linanifanya nijisikia sehemu ya timu yenye thamani. Pia napenda jinsi shirika linavyotoa nafasi ya kujifunza na kukuza ujuzi. Kwani mara nyingi kuna mafunzo, semina au miradi inayoongeza uwezo wafanya kazi. Lingine napenda ni jinsi linavyopanga kazi kama uwazi. Kuweka malengo ya wazi na kushirikiana na wafanyikazi ili kuhakikisha kila mtu anajua nafasi yake. Kwa ujumla, napenda jinsi shirika linavyo fanya kazi kama familia ndogo likinipa fursa za maendeleo binafsi na kuanikisha kazi kwa ufanisi.

Ndio napenda sana kujaribu vyakula vipya Kila mara ninapopata fursa napenda kuonja ladha tofauti kutoka tamaduni mbali mbali Kwa sababu kuna kupanua uzoefu wangu wa kula na kunifundisha kuhuzu tamaduni mwingine Wakati mwingine kujaribu chakula kipya kunanifurahisha na kunipa msukumo wa kugundua mchanganyiko mpya wa ladha na viungo Pia napenda kujaribu vyakula vipya pale ninaenda kwenye mikahawa mipya au safarini Kwani hunifanya nijisikie shujaa kidogo na mwenye udadisi kwa kweli kujaribu vyakula vipya si burudani tu Bali pia njia kujifunza kufurahia maisha na kuunganisha na wengine kupitia chakula.

Maranyingi, wikendi napenda kutumia muda wangu kwa mchanganyiko wa mapumziko na shuguli zenye maana. Kwa kawaida, huwanza kwa kulala, kidogo, zaidi asubuhi, au kufurahia kahawa, au chai ya utulivu. Baada ya hapo, maranyingi napenda kwenda inje, kutembea, au kushiriki katika burudani, kama kuangalia filamo, kusoma kitabu, au kucheza michezo kidogo, na marafiki au familia. Wakati mwingine pia napenda kutumia muda wa wikendi kupanga mambo ya kazi au maswala binafsi ili wiki ijayo ni rahisi zaidi. Zaidi ya yote napenda kutumia wikendi kuungana na watu ninaowapenda ufuraia asili au kujipumzisha ili kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu na utulivu wa akili.

Napenda sana chakula cha jadi hasa kile kinachohusiana na tamaduni za eneo langu. Mfano, napenda ugali kwa sababu ni chakula cha msingi, chenye kuridhisha na kinachoweza kuliwa na mchanganyiko mbali mbali kama mboga, samaki au nyama. Pia, napenda chakula cha kiutamaduni kama sukumawiki iliyopikwa vizuri au nyama ya kukaanga pamoja na viungo vya asili. Kwa sababu, hunipa ladha ya asili na kunikumbusha familia na sherehe za kale. Chakula cha jadi si burudani tu. Bali, ni njia ya kuhifadhi utamaduni, kushirikiana na familia au marafiki. Na kufurahia ladha ambayo haiwezi kupatikana kama urahisi kwenye vyakula vya kisasa. Zaidi ya hayo, chakula cha jadi hunifanya nijisikie nyumbani na kunipa furaha ndogo kila wakati ninapokila.

Napenda kuvaa nguo zinazojisikia starehe na pia zenye mtindo wakipekee. Kwa kawaida, napendelea nguo rahisi za kila siku kama shati na suruali zinazofaa shughli za kawaida. Lakini pia, napenda nguo za kuvutia au za rangi ya ngavu. Pale, ninapohitaji kujionyesha au kuenda kwenye sherehe. Zaidi ya yote, napenda nguo ambazo zinaendana na hali ya hewa na zinyafanya nijisikie huru wakati nikipita siku nzima. Pia napenda nguo zinazoeza kuchanganywa kwa urahisi, kwa mfano, suruali rahisi na shati tofauti, au sketi na blouse, ili kubadilisha mtindo, pia kununua nguo nyingi. Kwa kifupi, napenda nguo zinazotoa mchanganyiko wa starehe, mtindo na uhuru wa kujieleza.

Napenda kufanya pandezote mbili, lakini kwa kawaida, napendelea kutazama michezo. Kutazama michezo, kuna nipa burudani, msisimuko na fursa ya kushirikiana na marafiki au familia wakati wa mechi. Napenda pia kujifunza mbinu mpya na mtindo wa wachezaji. Hasaa katika michezo kama soka au mpira wa kikapu. Hata hivyo, pia napenda kucheza michezo mara kwa mara. Hasaa, ile inayohusisha mazoezi au burudani ya kikundi. Kwa sababu, inafaa afya na hunifanya nijisikie furaha na nguvu. Hujumla, michezo kwangu ni njia kufurahia muda, kushirikiana na wengine, na pia kuendeleza afya ya mwili na akili.

Asubuhi, napenda kunywa chai yenye nguvu kidogo, mara nyingine na sukari kidogo au maziwa, kwa sababu hunisaidia kuamka, kunipa nguvu na hunifanya nijisikie macho zaidi. Pia, mara nyingine napenda kahawa, hasaa pale ninapohitaji kuzingatia sana, au kufanya kazi yenye umakini mkubwa. Wakati mwingine, hasaa kwenye siku tulivu au likizo, napenda kunywa juisi ya matunda kama ndimu au machungwa. Kwa sababu, hunipa hisia ya friski na afya. Kinywaji cha asubuhi kwangu, si tu cha kufurahisha. Bali pia husaidia kuanzisha siku kwa nishati na mtazamo mzuri.

Ndio, nimevaa miwani mara kwa mara. Hasa pale ninapohitaji usaidizi wa kuona vizuri au kulinda macho kutoka kwenye mwanga mkali wa jua. Miwani yangu usaidia kulipa macho yangu, muda wa kupumzika, na pia kunifanya nijisikia huru zaidi, nikifanya kazi au kusoma. Zaidi ya hayo napenda miwani yenye mtindo mzuri, rangi zinazofaa na uso wangu. Kwa sababu, inachangia pia mtindo wangu binafsi. Wakati mwingine, huwa napenda kubadilisha miwani kulingana na hafla au mahitaji ya kazi. Kama miwani ya juu nje na miwani ya kawaida ndani ya nyumba. Kwa kweli, miwani si tu kwa matumizi ya kuona, bali pia ni sehemu ya mtindo na utambulisho wangu.

Mandhari nzuri zaidi niliyowahi kuona, nipale nilipokuwa karibu na mlima mkubwa alfajiri. Niliweza kuona jua likianguka taratibu, nyuma ya milima. Likingaa kwa rangi ya thahabu na pinki, huku mabingu madogo yakiwaka kwenye anga. Hali hiyo ilinifanya nijisikia utulivu mkubwa na furaha ya ndani. Kana kwamba, dunia yote ilisimama kidogo. Pia, napenda mandhari ya pwani wakati wa machweo, maji yakikumbatia ukweku. Na upepo mdogo ukipeleka harufu ya chumvi. Mandhari hizi hufanya nipumzike kia kili. Kunipa msukumo wa ubunifu, hunikumbusha uzuri wa asili ambao unahitaji kuhifadhiwa. Kwa kweli, kuwana mandari nzuri ni zaidi ya burudani. Ni uzoefu unaogusa moyo na akili kwa wakati mmoja.

Napendelea mahali pa kimya zaidi kwa sababu hunisaidia kutulia, kufikiria vizuri na kushughulikia mawazo yangu bila usumbufu. Katika mazingira tulivu, napenda kusoma, kuandika au kufikiria mipango yangu ya siku au ya baadaye. Mahali pa kimya pia hunisaidia kupumzika kiakili na kihisia baada ya wiki yenye shughuli nyingi. Hata hivyo, mara nyingine, napenda pia mahali penye kelele kidogo kama kwenye sherehe au tamasha. Pale ninapohitaji burudani na msisimuko, lakini kwa ujumla, kimya huchangia utulivu na umakini zaidi, na hunifanya nijisikie vizuri ndani yangu.

Wakati wafuraha napenda kujifurahisha kwa mambo balimbali zinazo nifanya nijisikie huru na kushirikiana na wengine Kwanza mara nyingi napenda kucheka na marafiki au familia kushiriki hadithi na kuchekesha au kucheza michezo midogo Pia napenda kufanya shuguli za burudani kama kuangalia filamu, kusikiliza watu ni naopenda au hata kutembea inje ili kufurahia hali ya hewa nzuri Wakati mwingine napenda kujishugulisha na kitu ninachokipenda binafsi kama kupika chakula kipya au kufanya sana ndogo jambo linalongeza furaha na kuridhika Zaidi ya yote kujifurahisha wakati wa furaha kuna husisha kushirikiana na wengine kusherekea mafanikio madogo umakubwa na kufurahia sasa bila kuzingatia mawazo hasa Hii unifanya nijisikie amani, dhabiti na nikiwa na nishati, chaya.

Mwezi ninaopenda zaidi ni desemba kwa sababu unaleta hisia za sherehe, furaha na kikundi cha familia. Katika desemba, hali ya hingi ni tulivu na baridi kitogo ambayo hunifanya nijisikie starehe na kuamsha hisia za kupumzika. Napenda pia jinsi watu wanavyo shirikiana kusherehekea mafanikio ya mwaka na kupanga mipango mipya ya mwaka ujao. Zaidi ya hayo, desemba hunikumbusha kumbuka matukio mazuri ya mwaka, kushukuru kwa yote yaliyopatikana na kufurahia muda wa pamoja na wapendwa. Kwa hivyo, desemba siitu mwezi wa mapumziko, bali pia ni mwezi wa furaha kumbukumbu nzuri na kuanza upya kwa matumaini mapya.

Napenda kula nje ya nyumba kwenye migahawa midogo wenye mandhari tulivu na chakula kizuri. Kwa kawaida napendelea migahawa yenye meza za nje, ambapo hewa safi na mazingira ya asili huogeza ladha ya chakula. Pia napenda maeneo yenye muundo wakipekee au rangi nzuri. Kwani hufanya chakula kiwe cha kufurahisha zaidi na kunipa hisia za starehe. Wakati mwingine, napenda pia kula nje kwenye bustani au pwani, ambapo uneweza kufurahia mandhari ya asili na kuwa na muda wa kupumzika, kula nje kwangu si tu kuhusu chakula bali pia uzoefu wa burudani kuungana na watu na kufurahia mazingira tofauti na ladha mpya.

Napenda sana kuenda pwani kwa sababu kunanipa hisia ya utulivu na furaha ya kipekee. Napenda kusikiliza mawimbi yakipiga kwenye ufukwe, kuvuna, upepo safi wa baharini na kutembea mchanga baridi chini ya miguu. Pwani pia ni sehemu nzuri ya kupumzika kiakili na kihisia, kuzingatia mawazo yangu na kushirikiana na familia na marafiki. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kuongelea na kucheza michezo ya maji jambo linaloongeza msisimuko na burudani. Kwa kweli, pwani situ kuhusu maji na mchanga, bali ni uzoefu wa furaha, amani, na nishati chanya inayojaza akili na mwili.

Ndio, napenda kula samaki sana kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na pia chenye afya. Napendelea samaki waliyopikiwa kwa mboga, kupikwa kwa mwiko au kukaangwa kidogo. Kwani, hunipa ladha ya asili ya samaki bila kupoteza virutubisho vyake. Pia, napenda jinsi samaki unavyoweza kutumika kwenye vyakula mbalimbali kama wali na samaki, saladi za samaki au mchuzi vya vitamaduni. Kula samaki kunanifanya nijisikie nyepesi na afya, na pia kuna nifundisha jinsi ya kujaribu mchanganyiko mpya wa ladha. Kwa kweli, samaki si tu chakula, bali pia ni sehemu ya mtindo wa maisha yenye afya na burudani ya kula chakula kitamu.

Ndiyo, ni na vitu vya dhamani navyo hifadhi kwa sababu vinanipa hisia za usalama na kumbukumbu za dhamani. Kwa mfano, nina baadhi ya vitu vya kumbukumbu kama picha za familia, zawadi maalumu kutoka kwa marafiki, au baadhi ya vitu vya pekee ambavyo havipatikani tena kirahisi. Kila kitu cha dhamani, nina ya hifadhi. Itanifanya nikumbuke matukio muhimu, watu muhimu maishani mwangu, na kunipa hisia furaha na utulivu. Zaidi ya hayo, hifadhi ya vitu hivi pia ni njia kulinda kumbukumbu na utamaduni wangu binafsi. Na mara nyingi, hunisaidia kuungana na historia yangu ya familia ama maisha yangu ya awali. Kwa hivyo, hifadhi ya vitu vya zamani si tu kuhusu mahali, mbali ni kuhusu kumbukumbu, hisia na uridhi wakipekee.

Sera muhimu sana katika kampuni ni ile inayawakikisha uwazi, usawa na heshima kwa wafanyikazi wote Kwa mfano, sera za haki za wafanyikazi, malipo sawa na usalama kazini ni muhimu kwa sababu fanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa na salama kazini Pia, sera za mawasiliano, wazi na malengo ya wazi usaidia timu kuelewa matarajio na hushirikiana kwa ufanisi Zaidi ya hayo, sera zinahimiza maendeleo ya fanyi kazi, mafunzo na ushirikiano uchangia motisha na ufanisi wa kazi. Kwa kifupi, sera ya kampuni ni msingi wa uhusiano mzuri, utendaji bora na utamaduni wa kazi, unaohimiza heshima, uwazi na maendeleo ya kila mfanya kazi.

Ndio nimewahi kufuga mnyama na ni uzoefu ambayo umenifundisha uvumilivu na uwajibikaji. Mfano, nilimlea paka mdogo niliyokuwa nikiangalia kila siku. Kuwalisha, kuhakikisha wamekua safi, na kutoa upendo na usalama. Kufuga mnyama kunanifundisha jinsi ya kupanga muda wangu. Kwani wanahitaji huduma ya mara kwa mara. Na pia kunanifundisha kuelewa hisia zao na jinsi ya kushirikiana nao bila maneno. Zaidi ya haya, kufuga mnyama hufanya moyo wangu ujisikie furaha na amani. Kwani, kuona mnyama akifurahia na kuwa salama kunanitoa kuthirika kubwa. Kwa kweli, kufuga mnyama ni zaidi ya kujali tu. Ni kujenga uhusiano wa kipekee na kiumbe mwingine na kujifunza stadi za maisha.

Ningependa kutembea mjini Tokyo, Japani, kwa sababu ni mchanganyiko wa kipekee wa kisasa na kitamaduni. Tokyo inajulikana kwa teknolojia yake ya hali ya juu, majengo ya kisasa na mitaa yenye shughuli nyingi, lakini pia kuna sehemu tulivu za kijadi kama makaburi, bustani na makanisa ya kale. Napenda pia kujaribu vyakula vya kienyeji, kushiriki kwenye tamaduni za kipekee na kuona mitindo ya maisha ya kila siku ya watu wa hapa. Kutembea Tokyo, kunanipa fursa ya kuona jinsi historia, utamaduni na maendeleo kisasa vinavyoweza kuunganishwa kwa ufanisi. Na pia, kunanipa msukumo wa ubunifu na burudani isiyo na mwisho. Zaidi ya yote, ningependa kuhisi mitaa yako, maonyesho yake na mandhari yake ya kipekee. Jambo lilalonifanya nijisikie kuwa sehemu ya dunia kubwa na ya kuvutia.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwazi na ufasaha. Hii inamanisha kuhakikisha kila mtu anapata taarifa muhimu kwa wakati, kuelewa matarajio ya kazi na kushirikiana kwa njia yenye heshima. Napenda pia kueka mawasiliano ya kawaida na wafanyikazi wenzangu ili kushughulikia changamoto mapema, kuepuka kutoelewana na kudumisha uhusiano mzuri wa kazi. Zaidi ya hayo, kipaumbele ni kusikiliza kwa makini, kutoa mrejesho wa kujenga na kuhakikisha kila mtu anahisi kusikilizwa na kudhaminiwa. Kwa kifupi, mawasiliano kazi lazima yawe wazi ya heshima na ya kusaidia kila mtu kufanya kazi kwa ufanisi na kwa furaha.

Msimu ninaoupenda zaidi ni chemchemi. Kwa sababu, undaleta hisia za kuamka upya na uzuri wa asili. Unaobadilika kila siku. Katika chemchemi, maua huanza kuchanua. Miti hupanda majani mapya na hali ya hewa hua ya wastani. Si baridi sana wala joto kali. Napenda pia, jinsi rangi za asili zinavyofanya maandhari kuwa mazuri. Na kunipa hisia za furaha na motisha. Chemchemi pia, hunikumbusha mwanzo mpia. Mipango mipya na nafasi ya kujaribu mambo mapya kama kufanya shuguli za nje na kujishugulisha na burudani Kwa kweli, chemchemi si tu msimu wa mabadiliko ya hewa Bali ni wakati wa kuishi kwa utulivu, furaha na motisha ya kipekee.

Ndio, napenda kutembea msituni kwa sababu kunanipa utulivu wa kipekee na kunifanya nijiskie karibu zaidi na asili. Kutembea kati ya miti, kusikiliza sauti za ndege na kuvuta hewa safi, unisaidia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo. Msitu unipa nafasi ya kutafakari, kujipumzisha kiakili na kujifunza kuvumilia kimya. Pia, napenda jinsi matembezi ya msituni unifanya nijisikie mwenye nguvu kimwili na kiakili. Hasa badala ya siku ndefu yenye shughuli unyingi. Kwa ujumla, kutembea msituni kwangu, si matembezi tu. Bali ni safari ya kurejesha amani ya moyo, kuunganisha na asili, na kujijaza nishati chanya.

Ndiyo ni na ndege mdogo wa kufugwa nyumbani na nimefurahia sana kuwa nae. Ndege huyu ni rafiki wa kipekee kwani hunipa furaha ninapo angalia rangi zake nzuri na kusikiliza sauti yake ya kupendeza Kila siku ni napo hakikisha kuwa anapata chakula cha kutosha, maji safi na nafasi ya kuruka ndani ya kiti chake na chumba chake. Kufuga ndege kwangu kuna nifundisha uvumilivu na uwajibikaji kwani unahitaji kujali mara kwa mara na kuzingatia mahitaji yake Zaidi ya haya, ndege huyu hunifanya nijisikie nyepesi ki akili na kunipa hisia za furaha, kwani uwepo wake ni rafiki wakipekee ambaye hunifanya nipumzike na kufurahiya muda wa nyumbani.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, huanza kwa kupanga kazi zangu mapema na kueka vipa umbele wazi, utengenezo urodha ya mambo ya kufanya kwa siku na kugawa kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo ili zisionekane nzito Pia, ujitahidi kutumia muda vizuri kwa kuepuka usumbufu kwa matumizi ya simu bila mpangilio na kuchukua mapumziko mafupi ili akili ipumzike kuweka ratiba hunisaidia kuzingatia kazi moja kwa wakati baada ya kufanya mambo mengi kwa pamoja. Zaidi ya hayo, huweka malengo yanayopimika na kujiitahidi ni mwishoni, mwa siku ili kuona kilichofanyika vizuri na nini cha kuboresha. Njia hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kwa umakini na kwa matokeo bora bila kuchoka kupita kiasi.

Wakati wa msongo wa kazi huanza kwa kusimama kidogo na kupumua kwa kina ili kutuliza mawazo hii hunisaidia kupunguza presha na kurejesha umakini kisha hujaribu kupanga upya kazi zangu kwa kuangalia kipi ni cha haraka na kipi kinaweza kusubiri Nikiona mzigo ni mkubwa sana huomba msaada au ushauri kutoka kwa mwenzangu au msimamizi badala ya kubeba kila kitu peke yangu Pia, hujitahidi kuchukua mapumziko mafupi kama kutembea kidogo kunywa maji au kunyoosha mwili ili kuondoa uchovu Baada ya kazi, hujipa muda wa kupumzika, kusikiliza mziki au kufanya kitu ninachopenda ili akili ipone njia hizi hunisaidia kuthibiti msongo wa kazi na kuendelea kufanya kazi kwa utulivu na ufanisi.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi, lakini ya kwanza kabisa ni mawasiliano mazuri. Kiongozi bora anajua kusikiliza na kuzungumzo kwa uwazi ili kila mtu aelewe malengo na majukumu yake. Pili ni uadilifu. Kiongozi anatakiwa kuwa mwaminifu na wa haki ili ajenge imani kwa wale anaowaongoza. Sifa nyingine muhimu ni uwezo kufanya maamuzi. Kiongozi hapa si kuogopa kuchukua hatua hata katika kila ngumu. Pia, kiongozi mzuri anauelewa, anajua ustadi wa timu yake na anajua kuwa watu ni muhimu kuliko matokeo pekee. Zaidi ya hayo, anapaswa kuwa mfano mzuri, akionyesha kwa vitendo, yale anayotarajia kutoka kwa wengine. Mwisho, kiongozi mzuri ni ule anayejifunza kila wakati na anayewapa wengine nafasi ya kukua na kuendeleza uwezo wao.

Ningependa kuona maendeleo yanayolenga elimu bora, afya imara na fursa sawa kwa wote katika jamii. Elimu ikiboreshwa, watu wanakuwa na maarifa ya kufanya maamuzi sahihi na kujitegemea kiuchumi. Katika afya, ningependa kuona huduma zinazopatikana kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Hasa kwa watoto na wazee, pia ni muhimu kuona maendeleo katika ajira na ujasiria mali, ili vijana nafasi ya kutumia vipaji na maarifa yao. Maendeleo ya maadili na mshikamano wa kijamii nayo ni muhimu kwani jamii yenye amani na kuheshimiana hukua haraka zaidi Mwisho ningependa kuona matumizi ya teknolojia kwa njia chanya, kusaidia maendeleo bila kusahau utu na maadili ya binadamu.

Mimi huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku lakini si kila wakati au kila dakika Ninaweka mpangilio maalumu wa nyakati za kuangalia ujumbe wangu Kwa mfano asubuhi kabla ya kuanza kazi mchana ili kuona kama kuna taarifa mpya au za dharura na jioni kabla ya kumaliza shughuli za siku kufanya hivi hunisaidia kuthibiti muda wangu vizuri na kuepuka msongo wa mawazo unaotokana na harifa zisizoisha Pia, unipa nafasi ya kuzingatia kazi muhimu bila kukatizwa mara kwa mara. Ninapo jibu barua pepe kwa utulivu na kwa wakati niliopanga, ninaweza kuwasiliana kwa nafasi zaidi. Kutoa majibu yenye maana na kudumisha nidhamu kazini bila kuhusi, choka na kukimbizana na kila ujumbe unaoingia.

Napenda sana mtaa wangu, kwa sababu una hali ya utulivu na mshikamano mzuri kati ya wakazi. Watu wengi hapa wanajuana, wanasalimiana, na wako tayari kusaidiana inapobidi. Jambo, linalofanya nijiskie salama na kukamilika Pia, napenda mazingira yake kwa sababu sio ya kelele sana. Kuna nafsi ya kutembea, kupumzika na kufikiria kwa utulivu baada ya siku ndefu huduma muhimu kama maduka, usafiri na sehemu za ibada ziko karibu. Hivyo, maisha yanakuwa rahisi na ya yasiyo na usumbufu mkubwa. Zaidi ya yote, mtaa wangu unanipa hisia ya nyumbani. Mahali ambapo, ninaweza kuwa mimi mwenyewe, kujifunza kutoka kwa wengine na kukua kijamii na kiakili kila siku.

Wakati wajua kali, napenda kufanya mambo ya nao nisaidia kupunguza joto na kubaki nikiwa na utulivu. Kwanza, napenda kunywa majimengi au vinywaji baridi kama juisi ya matunda ilimwili ubaki na nguvu. Pia, hufuraia kukaa mahali penye kivuli kama chini ya mti au ndani ya nyumba enyehewa ya kutosha. Nikisoma au kusikiliza mziki laini. Wakati mwingine napenda kuoga maji ya baridi ili kujihisi freshi na kupunguza uchovu unaotokana na jua juakali unikumbusha pia kuchukua mapumziko, kutofanya kazi nzito sana na kujitunza zaidi kimwili na kiakili Kwa ujumla huo ni wakati wa kupumzika, mwendo wa mwisho na kujipa na fasi ya kupumzika na kujali afya yangu.

Ndio, nimewahi kusafiri kuenda mahali pazuri sana, palinionyesha uzuri wa asili kwa namna ya kipekee. Nilitembelea eneo lenye mandhari ya kijani kibichi. Milima laini na upepo mwanana. Ulikokuwa unatuliza mawazo. Kulikuwa na maji safi yaliyo tiririka taratibu. Sauti za ndege na hewa safi ilionifanya nijisikia huru na mtulivu. Nilifurahia kutembea asubuhi na jioni. Nikiangalia machweo ya jua yaliyopaka rangi za zahabu na waridi. Safari hili ilinifundisha kuthamini ukimya wa hasili kupunguza haraka za maisha na kufurahia wakati uliopo. Ilikuwa kumbukumbu nzuri sana ambayo unikumbusha umuhimu wa kupumzika kusafiri na kujipa nafasi ya kuona uzuri uliotuzunguka.

Napendelea zaidi mfumo wa simu wa Android kwa sababu ni rahisi kuutumia na unampa mtumiaji uhuru mkubwa wa kubadilisha simu kulingana na mahitaji yake. Android inaniruhusu kupakua programu nyingi tofauti, kubadilisha mwonekano wa simu na kupanga mipangilio kwa urahisi. Pia, napenda kwamba Android inapatikana kwenye aina nyingi za simu, kuanzia za bei nafuu, hadi za kiwango cha juu. Hivyo, mtu anaeza kuchagua kulingana na uwezo wake. Mfumo huu, pia hunirahisisha kushirikiana faili, kutumia akaunti nyingi na kuunganisha simu na vifaa vingine. Kwa ujumla, Android hunifanya nijisikie nina udhibiti kamili wa simu yangu na inarahisisha maisha ya kila siku.

Napenda kufuata mfereji wa TV wa National Geographic kwa sababu, unanipa taarifa za kuvutia kuhusu sayansi, wanyama na mandhari ya asili. Kila kipindi kinanifundisha mambo mapya, kuhusu sayari, mifumo ya ekolojia na maisha ya wanyama kutoka pembe zote za dunia. Zaidi ya hayo, picha za ubora wa juu na uhasilishaji wa hadithi unafanya kutazama iwe burudani ya kweli. Huku, nikijifunza kwa wakati mmoja. Pia, mara nyingine napenda kufuata BBC Earth au vipindi vya historia na utamaduni. Kwani, uniingiza kwenye maarifa mapya na kunipanua mtazamo wangu kuhusu dunia na tamaduni mbalimbali. Kufuatilia mitambo hii kunanifanya nipate cha changamuko, mzuri, waelimu na burudani.

Mimi huweza kupanga kazi zangu kwa kuunda orotha ya kila kitu cha kufanya kwa siku au wiki. Kwanza naweka kazi muhimu na za dharura mbele. Kisha kazi ndogo au zisizo za haraka badae. Hii inanisaidia kuzingatia mambo yenyu muhimu mkubwa kwanza na kuepuka msongo wa mawazo. Badae ya hapo, ugawanya kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo ili ziwe rahisi kushugulikia hazisho sababisha kuchoka. Pia, uweka ratiba maalum ya muda au kufanya kila kazi na kuhakikisha napuumzika kila shughuli ili akili ibaki yenye umakini. Nikisha maliza kazi, hufanya ukaguzi wa maendeleo kuona ni nini kilikamilika vizuri na ni nini cha kuboresha siku iliyofuata. Njia hii hunisaidia kuwana nidhamu, kuongeza ufanisi na kuzingatia kila jukumu bila kuchoka.

Napenda kusherehekea sikukuu kwa njia inayojumuisha familia, marafiki na utamaduni wa eneo. Kwanza, huanda au kushiriki katika chakula maalumu cha sikukuu. Mara nyingi, vyakula ambavyo vina husiana na tamaduni au kumbukumbu za familia. Pia, napenda kutumia muda huu kutembelea jamaa na marafiki, kushiriki furaha, kucheka na kubadilishiana hadithi na zawadi ndogo. Baadhi ya sikukuu, hujumuisha sherehe au matukio kitamaduni kama muziki, ngoma au michezo za jadi, ambao hunifanya nijiisikie sehemu za jamii. Zaidi ya hayo, sikukuu ni muda wa kutafakari na kushukuru kwa wakati uliyopita, kuzingatia mafanikio na changamoto na kupanga malengo mapya. Kwa hivyo, sikukuu kwangu si tu burudani, bali pia, ni nafasi ya kuimarisha mahusiano, kushukuru na kufurahia maisha.

Mimi ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, huanza kwa kuelewa majukumu ya kila mtu na kuhakikisha kila mshiriki anaelewa malengo ya pamoja. Hii husaidia kuepuka mkanganyiko na kuhakikisha kila mtu anachangia ipasavyo. Katika majadiliano, ufuata mawasiliano wazi na heshima nikiskiliza mawazo na mapendekezo ya wengine kabla ya kutoa yangu. Pia, hujitahidi kushirikiana kwa usawa nikizingatia uwezo na uzoefu wa kila mtu, na kuunga mkono pale ambapo, mingini wanapoitaji msaada. Wakati changamoto zinatokea, hutatua matatizo kwa ufahamu na kushirikiana, badala ya kulalamika au kufanya maamuzi peke angu. Mwisho, hufanya ukaguzi wa pamoja wa matokeo ili kujifunza ni nini kilikamilika vizuri na ni nini cha kuboresha siku zijazo. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kufanisi zaidi, kuhimarisha uhusiano wa kikazi na kufanikisha malengo ya timu.

Mara nyingi napenda kusikiliza mziki wa R&B na popu kwa sababu unanifanya njisikilize mtulivu na furaha wakati huo huo. Mziki huu unisaidia kuzingatia au kupumzika baada ya siku ndefu ya masomo na kazi. Pia napenda baadhi ya njimbo za hipop na afrobeat pale ninapohitaji nguvu na motisha. Kwani zinanipea ari ya kuendelea na shughuli zangu. Mziki mara nyingi ushikilia kumbukumbu fulani. Nyimbo fulani unitia hisia za furaha, huzuni au kumbukumbu za zamani. Nimefurahia pia kugundua wasanii wapya upitia mtandao na playlist mbali mbali. Ambayo hunipa mchanganyiko wa mziki, wa zamani na wa kisasa. Kwa ujumla, mziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Si burudani tu, bali pia njia ya kujieleza kihisia na kiakili.

Ndiyo, napenda kusoma monologs mtandaoni, hasa kwa sababu zinani saidia kuboresha lugha, ujasiri na mtiririko wa maneno. Monologs hunipa nafasi ya kujifunza namna ya kueleza wazo, moja, kwa kina, bila kukatizwa, jambo ambalo huongeza uwezo kuzungumza hadharani. Pia, mtandaoni, kuna maudhui tofauti, kwanzia mada za maisha, kazi, hisia, hadi ubunifu, ambazo hunipanua fikra zangu. Kusoma monolog mara kwa mara hunisaidia kutamka maneno vizuri, kuongeza msamiati na kuthibiti muda ninaponzongo unza. Zaidi ya yote hunifana nijiamini, nijisikia huru, kujiyeleza kwa sauti na mtazamo wangu binafsi.

Napenda tathmini za kazi kwa sababu zinanisaidia kubaini, ni sehemu gani ninafanya vizuri na nizipi zinaihitaji kuboreshwa. Kwa kawaida, napokea tathmini kwa mtazamo wa kujifunza badala ya kuhukumiwa. Nikipokea maoni, huzingatia ni jinsi gani ya kutumia taarifa hizo kuboresha ufanisi wangu, ujuzi na mbinu za kazi. Zaidi ya hayo, tathmini huongeza motisha yangu pale ninapoelezwa vizuri au napatiwa pongezi kwa kazi nzuri na kunisaidia kuweka malengo mapya. Pia, hufanya ni thamini kazi yangu mwenyewe mara kwa mara ili kudumisha kiwango cha ubora na kuzingatia matarajio ya kazi. Kwa ujumla, tathmini za kazi ni zana muhimu ya kujijenga kiakili na kitaaluma.

Kazi ninayodhamini zaidi ni ile inanihimiza kujifunza mambo mapya na kutumia ujuzi wangu kwa njia yenye maana. Napenda kazi ambapo naweza kushirikiana na wengine kutoa mawazo yangu na kuona matokeo halisi ya juhudi zangu. Zaidi ya hayo napenda kazi ilionipa changamoto kidogo lakini sio kupita kiasi kwani inanisaidia kukua kiakili na kitaaluma. Kazi kama hii pia, hunipa hisia ya kuridhika na thamani. Kwani, najua mchango wangu una maana na unachangia mafanikio ya timu au mradi. Mwisho, napenda kazi inayowezesha usawa kati ya juhudi na muda ya binafsi ikinirusu kuwa na ufanisi bila kuathiri afya au nafasi ya kibinafsi.

Kampuni ya teknolojia ninayo amini zaidi ni Apple kwa sababu inajulikana kwa ubora bidhaa zake, urahisi wa matumizi na usawa wa data. Bidhaa zao kama iPhone, iPad na Mac zinajumuisha mfumo thabiti na wa kuaaminika. Jambo linalo nifanya nijisikie nina uthibiti wa data na kazi zangu. Zaidi ya hayo, hapo pia ina ubunifu endelevu. Kitengeneza teknolojia mpia zinazo rahisisha maisha kutoka katika burudani hadi kazi za kila siku. Pia kampuni hii inajali mtu binafsi na furaha. Jambo ambalo ni muhimu sana katika dunia aleo ya teknolojia. Kwa ujumla napenda Apple kwa sababu inachanganya ubora, usalama na ubunifu. Ikifanya bidhaa zake ziwe zenye kuaminika na za kudumu.

Napenda sana wasilisho kwa sababu ni njia nzuri ya kueleza mawazo na kushiriki maarifa mbele ya wengine. Wakati wa wasilisho, ninajifunza jinsi ya kuwasilisha taarifa kwa wazi kupanga hoja zangu kwa mantiki na kuthibiti muda. Pia, wasilisho huniezesha kujenga uhakika wa kuzungumza hadharani na kuongeza ujasiri wangu mbele ya kikundi. Nikipokea maoni au maswali baada ya wasilisho ufanya nithamini hali ya uwelewa wa wasikilizaji na kunisaidia kuboresha uwasilisaji wangu wa badae. Zaidi ya wote, wasilisho si tu ni fursa ya kutoa habari, bali pia ni kujifunza kutoka kwa wengine, kuona mitazamo tofauti na kuboresha mawasiliano yangu ya kitaaluma.

Napenda wanyama ambao ni wanyama pori na wanyama wakipenzi, kila mmoja kwa sababu yake. Kwa wanyama pori, napenda kuona ndani ya maisha yao, tabia na uzuri wa asili, kama simba, twiga au tembo. Kwani, hunifundisha sababu za uhai na umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Kwa wanyama wakipenzi, napenda mbwa na paka. Kwa sababu, ni washirika wakaribu, wanaotoa furaha na kutulia mawazo. Kwa karibu na wanyama, hunifanya ni jiskie furaha, pumziko na kuunganishwa zaidi na dunia ya asili. Zaidi ya hayo, wanyama hunifundisha uvumilivu, upendo bila masharti na uwajibikaji. Kwa ajili ya kutunza ipasavyo. Kwa ujumla, wanyama ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na huchangia furaha na ustawi wangu.

Ndiyo, napendelea kugawa taka zangu kwa makundi ili kusaidia uhifadhi wa mazingira na upiaji wa rasilimali. Kwa mfano, napanga taka za plastiki, karatasi, chupa za glasi na taka za kioo kando ili ziweze kutumika tena na kuchakatwa. Hii, si tu inasaidia kupunguza uchafu bali pia hufundisha nidhamu ya kuzingatia athari za maisha yetu ya kila siku kwa dunia. Zaidi ya hapo kugawanya taka kunanifanya niwe makini na bidhaa ninazotumia ni kipendelea zile zinazoweza kutumika tena au zinazo patikana kwa urahisi kwa ujumla hii ni njia ya kuchangia jamii safi na mazingira bora na pia hunifundisha uwajibikaji wakibinafsi.

Mchezo ningependa kujaribu ni kupanda miamba, nimevutiwa sana na mchezo huu kwa sababu unachanganya changamoto ya kimwili na ya akili Kupanda mwamba kuna hitaji nguvu, usawa na ustamilivu na umakini mkubwa kila unaposogea juu ya mwamba Kila hatua unaipanda inakupa furaha ya kushinda hofu na kujijengea ujasiri na pia huongeza uwezo wa mwili na akili kufanya maamuzi haraka Zaidi ya hayo ni fursa nzuri ya kuwa karibu na asiri kuona mandhari nzuri na kupumzika huku ukiendelea kuwa na mwili na akili yenye nguvu. Mchezo pia huu unifundisha nidhamu, subira na kujitegemea jambo linalonifanya niwe na furaha na kuridhika baada ya kila jaribio. Ni mchezo unaojumuisha burudani, changamoto na maendeleo binafsi kwa kati mmoja.

Wakati wa mapumziko kazini napenda kupumzika na kurejesha nguvu ili niweze kurudi kazini kwa umakini na ari Mara nyingi ninaenda kunywa maji au chai nikapumzike kidogo kando ya dawati langu. Wakati mwingine napenda kutembea kidogo ofisini au nje ikiwa inawezekana Kwani usaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha mzunguko wa damu Pia napenda kutumia muda huu kusoma au kusikiliza muziki mdogo ili kuondoa mawazo ya kazi na kupata nafuu ya akili. Kwa baadhi ya mapumziko napenda pia kuzungumza na wenzangu kwa mazungumzo mafupi jambo linalo nisaidia kujenga uhusiano mzuri wa kikazi. Kwa jumla mapumziko kazini ni fursa ya kupumzika, kujirekebisha na kurejesha nguvu za mwili na akili ili kuendelea na kazi kwa ufanisi.

Napendelea kuandika kwa kompyuta lakini pia napenda mara nyingine kuandika kwa mkono. Kuandika kwa kompyuta ni haraka, rahisi kurekebisha makosa na kufanya nikawe na faili zinazoweza kuhifadhiwa na kushirikishwa kiraisi. Hii inasaidia sana pale ninapokuwa na kazi nyingi au kupanga mawazo kwa haraka. Upande mwingine, kuandika kwa mkono kunanipa hisia ki binafsi na ubunifu, kwani kila neno linaonekana kwa sehemu ya kazi yangu binafsi, pia husaidia kuimarisha kumbukumbu na kuonyesha hisia zangu zaidi wakati wa tafakari na kupanga mawazo ya kina. Kwa hivyo, napendelea mchanganyiko wazote kulingana na lengo la kuandika, kompyuta kwa haraka na usahihi na mkono kwa ubunifu na hisia binafsi.

Kuyaainisha kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo muhimu sana kwangu. Napendelea kutumia mpango thabiti na nidhamu. Kila siku napanga muda wangu kwa makini. Naweka muda maalumu wa kazi na muda wa kupumzika au kushughulikia familia na marafiki. Napendelea kuelewa vipaumbele vyangu kuhakikisha kazi zenye dharura zinafanywa kwanza. Lakini pia siwachi muda wangu binafsi. Pia napenda kuweka mipaka ili zisichanganye kazi na maisha binafsi kwa mfano kuwacha simu ya kazi au barua pepe baada ya muda fulani wa jioni. Mara nyingine napumzika kwa kutembea, kusoma au kufanya shughuli za burudani ili kuondoa msongo wa mawazo wa kazi. Kwa kufanya hivi ninahisi kuwa na uwiano mzuri nikiwa na ari kazini huku nikibaki na furaha na amani binafsi.

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa kuwa na familia na marafiki karibu nami. Kwani ni wakati mzuri wa kushirikia na furaha na matumaini mapya? Mara nyingi, tunapanga chakula cha pamoja, kucheza michezo midogo na kubadilishiana salamu za heri na matakwa mema. Pia, napenda kutumia muda huu kutafakaria mwaka uliyopita, kuangalia mafanikio na changamoto na kueka malengo mapya kwa mwaka ujayo. Wakati mwingine, napenda pia kucheza mziki na kuangalia medali za zawadi. Jambo linalongeza furaha na kuleta hali ya sherehe. Nikiwa pekee yangu, napenda kutia sherehe ndogo za kibinafsi kama kinywaji, kinywaji cha furaha au kutazama mandhari ya mshangao wa mwaka mpya. Ili kuanza mwaka kwa amani na furaha. Kwa jumla, kusherehekea mwaka mpya ni changamoto ya furaha kutafakari kuanza upya kwa ari mpya na ni moja ya matukio ni ninayodhamini zaidi.

Mahali paki historia ningependa sana kutembelea ni Lamu Holstown. Lamu ni sehemu yenye historia ndefu na utamaduni wa kipekee. Unaonyesha mahali ya kale ya waswahili. Ningependa kutembea katika mitaa yake midogo. Kuona majengo ya zamani yaliyo jengwa kwa mawe ya matumbawe na kujifunza jinsi watu waliishi zamani bila teknolojia ya kisasa. Pia, ningependa kusikia hadithi za biashara ya zamani, utawala na mwingiliano wa tamaduni mbalimbali, zilizopita katika eneo hilo. Kutembea lamu, kungekua fursa nzuri ya kujifunza historia, kuthamani utamaduni wetu na kuona jinsi historia inavyoendelea kuathiri maisha ya sasa. Ni mahali panaponivutia kwa sababu panachanganya historia, utulivu na uzuri wakipekee wa pwani ya Kenya.

Uhimizaji ushirikiano katika timu, napenda kutumia mawasiliano wazi wa kuheshimiana kwanza. Kwa mfano, kila shiriki anapaswa kuelewa majukumu yake na jinsi wanavyo husiano na malengo ya timu. Napenda pia kusikiliza maoni ya kila mtu. Kwani, kila mtu ana mtazamo tofauti inaweza kusaidia kupata suluhisho bora. Mara nyingine, napenda kuchanganya kazi za vikundi na shughuli za kujenga timu. Kama vile, michezo au washa za mafunzo madogo ili kuimarisha uhusiano na kuondoa vizuizi ya kutokua na mawasiliano. Vile vile, napenda kuongeza motisha kwa kupongeza mafanikio madogo ya kila mshiriki. Jambo linalo ongeza ari na mshikamano wa kazi. Kwa jumla, nadhani ushirikiano mbora unapatikana pale timu inapo elewa malengo kusikilizana na kushirikiana kwa heshima na kila mtu anahisi kuwa, sehemu muhimu ya mafanikio ya pamoja.

Kila asubui ninapomka, napendelea kufuata utaratibu dhabiti ili kuanza siku vizuri. Kwanza, napima hali ya mwili kwa kunywa glasi ya maji na kupumzika kidogo baada ya kulala. Kisha, napenda kufanya mazoezi madogo au kupumua kwa kina ili kuamsha nguvu za mwili na akili. Baada ya hapo, huenda kwenye bafuni nikajiandaa kwa kuoga na kuvaa nguo zinazofaa kwa siku. Baada ya maandalizi ya kibinafsi, napenda kula kifunguwa kinywa chenye lishe kama chakula cha proteini na matunda ili kupata nguvu ya kuendelea na shuguli zangu. Wakati mwingine, hutumia dakika chache kupanga agenda ya siku na kuona kazi muhimu zaidi. Kwa jumla, utaratibu huu unasaidia kuanza siku kwa maana, kwa amani na mtazamo chanya na kufanya kazi au shule iwe rahisi kushugulikia.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia ndogo ndogo, lakini zenye maana. Kwanza, napenda kusaidia pale ninapoweza kwa kutoa ushauri, msaada wa kimawazo, au hata muda wangu kwa watu wanaonihitaji. Wakati mwingine, hushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira, kama kukusanya taka na kuhamasisha watu kutunza mazingira yetu. Pia, napenda kusaidia watoto au vijana kwa kuwahimiza kusoma, kuwashauri kuhusu maisha au kuwasaidia katika masomo yao inapowezekana. Kwa upande mwingine, ninajitahidi kuwa raia mwema, kwa kuheshimu wengine kufuata sheria na kushirikiana na majirani. Kwa ujumla, naamini kusaidia jamii, huhitaji kuwa jambo kubwa sana. Hata matendo madogo ya wema na mashirikiano, yanaweza kuleta mabadiliko chanya na kufanya jamii iwe bora zaidi kwa kila mtu.

Napenda aina mbalimbali za filamu, lakini kwa kawaida na shirikishwa na filamu za kusisimua, za kihisia na filamu za nyakati ya kihistoria. Filamu ya kusisimua zinanifanya nishike pumzi, kujaribu kutabiri kinachotokea na kunifanya nisifute ujasiri wa wahusika. Filamu za kihisia hufanya nihisi hisia za wahusika, kunifanya nifikiri zaidi kuhusu maisha na husiano wa binadamu. Vile vile, filamu za kihistoria hufungua mlango wa kujifunza historia na tamaduni tofauti na kunipa mtazamo mpana kuhusu jinsi maisha yalivyokuwa zamani. Mara nyingine, napenda pia filamu za vichekesho kwa sababu hufanya nipumzike na kuburudika baada ya shughuli nzito. Kwa hivyo, napendelea mchanganyiko wa filamu kulingana na hali ya moyo na wakati wangu.

Napendelea kutumia mchanganyiko wa ramani na GPS wakati wa kusafiri. GPS ni rahisi na haraka kupata njia sahihi. Asaa kwenye miji mipya au maeneo ninayojua kidogo. Inasaidia kuwepuka kupotea na kuokoa muda asaa kwa safari ndefu au za haraka. Hata hivyo, napenda pia kutumia ramani za karatasi wakati mwingine. Kwa sababu, kunanipa mtazamo mzima wa eneo na kunifundisha uwezo wa kupanga njia na kuelewa geografia. Kutumia ramani pia kuna nifanya nihisi furaha ya kihistoria ya kusafiri, kwani ni kama kuwa na hati ya siri ya eneo. Kwa hivyo, napendelea GPS kwa urahisi na usahihi na ramani za karatasi kwa mtazamo na uzoefu wa kipekee wa kusafiri.

Changamoto nyingi kazini zinajitokeza, lakini moja ya kubwa ni kusimamia muda na vipa umbele. Mara nyingi kuna kazi nyingi zinaitaji kushughulikiwa kwa wakati mmoja na changamoto kuhakikisha kila kitu kinakamilika bila kuchanganya muda wa binafsi. Pia, mawasiliano yenye changamoto na baadhi ya wenzangu au wateja yana tokea mara kwa mara. Kutokana na mitazamo tofauti mara nyingine uwa vingumu kufikia muafaka na kuelewana kikamilifu. Changamoto nyingine ni msongo wa kazi au mzigo mkubwa wa majukumu. Jambo linalohitaji nidhamu na kupanga kwa makini ili kuepuka kuchoka au kufanya kazi. Hata hivyo, changamoto hizi hufundisha ufahamu uvumilivu na mbinu bora ze utendaji na kunisaidia kuendea uboresha ujuzi wangu kazini.

Kinacho nifanya nicheke ni hali zisizo za kawaida za maisha, zinazo changanya akili na furaha. Kwa mfano, mimi hucheka sana, pale napokuwa na marafiki zuri wa kicheka pamoja, au pale mtu anasema kitu, kisicho tarajiwa, lakini nicha vichekesho kwa akili. Pia, filamu za vichekesho au video fupi za ucheshi, huweza kudifanya nicheke bila kujua. Hasa zile zinazochanganya majaribio ya kila siku na mizizi ya maisha ya kawaida. Vichekesho kwa kuchekesha, mchezo ku zaku bahatisha au hali zisizo za kawaida kazini au nyumbani hufanya moyo wangu uwe mwepesi na furaha na kunifanya nicheke hata pale mambo anapokuwa magumu. Kwa hivyo, kucheka kwangu kuna tokana na uchangamfu, mshikamano wa kijamii na hali ya kusisimua zinazo burudisha akili na moyo.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na ilikuwa uzoefu wakuvutia sana. Nilipofika ufukweni kwa mara ya kwanza, nilivutiwa na upana wa maji, sauti ya mawimbi na upepo mwanana uliokuwa ukivuma. Kuiona bahari, kunanipa hisia ya utulivu na kunifanya nitafakari kuhusu ukubwa wa dunia na maisha kwa ujumla. Nilifurahia kutembea kando ya ufweke, kuangalia maji yalivyobadilika rangi, kulingana na mwanga wa jua na kuona watu wa kifurahia mazingira hayo. Bahari pia hunikumbusha umuhimu wa asili na uhifadhi wa mazingira kwa sababu ni chanzo cha maisha na uzuri wa kipekee. Kwa kweli, kila ninapofikiria bahari nahisi amani, furaha na hamu ya kurudi tena kuifurahia.

Hekima kuu nilio jifunza maishani ni kwamba, kila changamoto ni fursa ya kujifunza na kukua. Maranyingi, maisha huleta matatizo au hali zisizotarajiwa, lakini badala ya kuchukua haya kama vizuizi, nimejifunza kuvitazama kama njia ya kupata ujuzi, uvumilivu na uwezo wa kutatua matatizo. Pia, nimejifunza umuhimu wa ushirikiano, heshima na kushirikiana na wengine, Kwa sababu, hakuna mtu anayeweza kufanikisha kila kitu pekee yake. Kila tukio, jema ama baya hunifundisha kujua thamani ya wakati, kushukuru kwa yale tulio nayo na kuwa mwepesi wa moyo. Hii hekima inanisaidia kufanya maamuzi bora, kuheshimu wengine na kuishi kwa utulivu na furaha, hata pale mambo hayaendi kama nilivyo panga.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbali mbali, lakini hasaa vitabu vinavyopandisha maarifa kuhasimisha fikra na kuunda hisia za kina. Kwa mfano, napenda vitabu vya fasihi vinacvyohusu hadithi za maisha na binadamu, kwani hufundisha maadili, uhusiano na changamoto za kila siku. Pia, napenda vitabu vya elimu na ujuzi kama vile, sayansi, historia na maendeleo binafsi. Kwa sababu, huniwezesha kuelewa dunia vizuri na kuboresha maisha yangu. Vitabu vya ushairi na vichekesho pia hufanya moyo wangu uwe mwepesi kunifanya nisome kwa furaha na kutafakari. Kwa ujumla, napendelea vitabu vinavyochanganya burodani na elimu, vinavyonifundisha jambo jipya, kunitia moyo na kunifanya nifikiri zaidi kuhusu maisha na jamii.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Kwa sababu, inafanya niweze kupata taarifa haraka na kutoka vianzo mbali mbali. Kwa mtandao, naweza kufuata matukio ya hivi punde, tafsiri tofauti na maoni ya watu mbali mbali. Jambo ambalo linapanua mtazamo wango. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia kusoma gazeti la karatasi. Hasaa pale napotaka kupumzika ni kisoma bila usumbufu wa simu au kompyuta. Gazeti hufanya pia nijue muktadha wa habari kwa kina na maranyingi na makala za kina ambazo hazipatika ni mtandaoni. Kwa hivyo, napendelea mtandao kwa haraka na upatikaji wa habari na gazeti la karatasi kwa mtazamo wa kina na utulivu wa kusoma.

Mimi huwa natumia muda mtandaoni kwa kiasi kikubwa, lakini huwa najitahidi kueka kikomo ili kisiadhiri maisha yangu binafsi. Kila siku, napenda kutumia muda mtandaoni kwa kusoma habari, kujifunza mambo mapya, kuwasalimia marafiki na kufanya shuguli za kazi. Hata hivyo, nimejifunza pia umuhimu wa kupumzika kutokaa kwenye simu au kompyuta kila wakati. Kwa sababu, yanasaidia akili kupumzika, kuzingatia familia na marafiki na kufurahia maisha bila msongo wa kijititali. Kwa hivyo, mtandao ni chombo chenye faida nyingi, lakini ni muhimu kujua muda unaotumika na kuhakikisha hauzidi maisha halisi.

Napenda kujifunza ujuzi unaohamasisha na kunisaidia kuboresha maisha yangu. Kama vile, luha mpya, teknolojia, au mbinu za ubunifu katika kazi. Kwa mfano, kujifunza programu mpya za kompyuta, kunanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Wakati kujifunza luha mpya kunanipa fursa ya kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti na kufungua milango ya maisha ya kimataifa. Pia, napjifunza sanaa au micheze ya ubunifu. Kwani, kunanipa njia ya kujieleza na kupumzika kiakili. Kila kipya, ninachojifunza hufanya nifikiri kwa njia mpya. Kunanipanua mtazamo na kunisaidia kuwa mtu bora na mwenye ujuzi zaidi.

Mara nyingi ninapenda kwenda maktabani angalau mara moja kwa wiki, lakini pia mara nyingine huenda nikiwa na muda wa zaidi au napata mahitaji maalumu ya kusoma vitabu vye elimu au tafiti. Kila ninapoenda maktaba, napata nafasi ya kutulia, kuzingatia vitabu kwa kina na kupata maarifa ambayo, si rahisi kupata mtandaoni. Maktaba pia hunipa nafasi ya kusoma bila usumbufu kuzingatia nyenzo tofauti na kuendeleza hamu ya kusoma. Mara nyingi napenda kuchukua vitabu vinavyonifundisha mambo mapya, vinavyohamasisha fikra au vinavyonileta furaha. Ujumla, kwenda maktaba ni njia nzuri ya kuongeza ujuzi, kupumzika akili na kufurahia kusoma kwa utulivu na kufanya sehemu kubwa katika kuendeleza mazoezi yangu ya kujifunza.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku, haswa ilioandaliwa kwa njia ya kupika vizuri au kuchoma. Napenda latha yake laini na yenye manukato. Na pia ni raisi kuipika na kuwaanisha na vyakula mbalimbali kama mboga na wali. Kila ninapokula kuku, ninafuraiya mchanganyiko wa latha na harufu yake. Na pia ni chakula kinachonipa nguvu na nishati kwa siku nzima. Kwa upande mwingine, napenda pia kujaribu aina nyingine ya nyama maram kwa mara. Lakini kuku hubaki kuwa kipenzi changu kwa sababu ni kitamu, rahisi na kinachonipa furaha.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani, lakini si kwa kila jambo. Ningependa kurudi nikiwa na maarifa nilio nayo sasa, ili nifanye maamuzi bora zaidi. Ujana una nguvu, ndoto nyingi, na ujasiri wa kujaribu mambo mapya, bila uoga mwingi. Kipindi hicho, kina uhuru wa kipekee, au matumaini makubwa ya maisha. Hata hivyo, sipendi kupoteza hekima na ukomavu ndio pata kadri muda ulivyo pita. Makosa, maumivu na changamoto zimekua walimu wazuri sana. Kwa hiyo, kama ningechagua, ningependa kuchanganya nguvu ya ujana na akili ya utu uzima ili kuishi maisha ya ujasiri lakini pia kwa mbusara.

Kumbu kumbu nzuri ninayo kumbuka kutoka utotoni ni wakati wa michezo ya pamoja na marafiki wa jirani. Hasaa kucheza michezo ya uwanja baada ya shule. Nilifurahia sana kicheko, urafiki na furaha ya bure bila wasiwasi. Pia nakumbuka wakati wa likizo na familia. Pale tulipokuwa tukikula pamoja, kucheka na kushiriki hadithi za familia. Kila kumbu kumbu hizo, zinafanya nijisikie furaha na kuniletea hisia za utulivu na shukrani. Zaidi ya yote kumbukumbu hizi zinanifunza, umuhimu wa marafiki, familia na furaha ndogo ndogo katika maisha na zinanifanya nikumbuke utoto kwa upendo na shauku.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni amani na maadili ya msingi yanayoonyesha heshima kwa wengine. Imani yangu hufundisha kufanya wema, kushirikiana na kusaidia jamii na kunisaidia kuwa mtu bora kila siku. Pia dini inanilea moyo wangu kwa shukrani, uvumilivu na kutafuta suluhisho za amani wakati wa changamoto. Kwa upande mwingine, ni muhimu kwangu kuishi kwa uwazi na ukweli, na dini huniimarisha katika kufanya maamuzi sahihi, kushughulikia migogoro kwa hekima na kujenga uhusiano mzuri na watu wengine. Kwa jumla, dini huniongoza kwa mtu bora, mwenye huruma na anayejali wengine, na hiyo ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Ninapokutana na tatizo kazini kwanza hufanya niangalie kwa makini chanzo cha tatizo. Hii ni hatua muhimu kwani mara nyingi tatizo linaonekana kwa njia moja lakini chanzo chake ni tofauti. Baada ya hapo napanga mbinu za suluhisho kuzingatia njia mbadala, kushirikisha timu na kuchambua faida na hasara za kila njia. Mara nyingi napenda kujenga ushirikiano na wenzangu kwa sababu maoni mbali mbali huleta suluhisho nzuri zaidi. Wakati tatizo linapokidhiri au kuwa changamoto mkubwa, najitahidi kubaki mtulivu na makini. Kisha, kuchukua hatua kwa ukamilifu, uangalifu nikifuatilia matokeo ili kuhakikisha tatizo limekwisha kabisa. Hatimaye, kila tatizo linakuwa fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu kazini.

Mimi ni mtu wa kuwahi. Nimeamini kuwahi husaidia kupanga siku vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Ninapofika mapema kazini au kwenye miadi na pata muda wa kujiandaa, nikifikiria kazi zilizo mbele yangu na kuanza shughuli kwa utulivu. Kuwahi pia huonyesha heshima kwa wengine na uwajibikaji. Hata katika maisha ya kila siku, napenda kupanga ratiba zangu mapema ili kuepuka haraka na makosa yasiyo ya lazima. Ingawa, kuna wakati hali zisipo tarajiwa, zinaeza kusababisha kuchelewa. Hujitahidi sana kuhakikisha ni na zingatia muda. Kwangu, kuwahi nitabia nzuri, inajenga imani na mafanikio.

Kinywaji cha baridi nachopenda zaidi ni maji ya matunda baridi, asaa pale yanapokuwa na ladha ya asili ya matunda kama machungwa au zabibu. Napenda kinywaji hiki kwa sababu, kinanipa uhisi wa friji, upole, na nishati ya haraka, asaa wakati wa joto na baada ya kufanya kazi nzitu. Pia, mara nyingine, napenda kunywa juisi ya matunda baridi. Pale napokuwa na hamu ya kitu kidogo, kilicho baridi na kinachoridisha kinywa. Kinywaji cha baridi hufanya kuwa na isia ya kupumzika, furaha na raha ya kipekee. Hua sehemu ya burudani yangu ya kila siku.

Ili kujitunza, napanga siku yangu kwa makini, ili kuhakikisha ninapata muda wa afya yangu ya mwili na akili. Kwa mfano, napenda kufanya mazoezi kidogo kila siku kama kutembea ama kufanya yonga, kwani usaidia kuimarisha mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, napendelea kula vyakula vivavyonipa lishe bora, kunywa maji ya kutosha na kuepuka tabia zinazoweza kuumiza afya. Kwa upande wa akili, napata muda wa kupumzika, kusoma vitabu na kusikiliza muziki ili kupunguza stresi na kuendelea kuwa mtulivu. Zaidi ya yote, kujitunza kwangu ni mchanganyiko wa mwili, akili na hisia na hufanya nijisikie imara, furaha na tayari kushugulikia changamoto za kila siku.

Ninapendelea kusoma na kuandika kwa pamoja, kwa sababu kila moja huimarisha nyingine. Kusoma hufungua ufahama mpya, mawazo mapya, na mbinu tofauti za kufikiri. Huku kuandika kunisaidia kueleza hisia zangu, kupanga mawazo na kuimarisha kumbukumbu. Napenda kusoma vitabu vya hadithi, mafunzo, au makala zinaongeza uwelewa wangu. Na kisha kuandika kidogo kuhusu kile nilichojifunza au hisia zangu. Kwa njia hii, kila somo linakuwa chimbuko la ubunifu na kuandika kusaidia, kuwa na mtazamo wazi wa maisha na malengo yangu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa kiasi, hasa hile inayochanganya burudani na kufikiri. Michezo ya video hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu na kunitoa kwenye msongo wa mawazo. Pia, hunisaidia kukuza ujuzi ama kufanya maamuzi haraka, kupanga mikakati na kufanya kazi kama timu, hasa kwenye michezo ya mtandao. Hata hivyo napenda kueka mipaka ili michezo isikue muda murefu. Naona michezo ya video ni mingi mizuri ikiwa inatumika kwa uiano kwa sababu bado ni muhimu kupata muda wa mazoezi kujifunza na kuwasiliana na watu ana kwa ana.

Ndio, napenda kupiga picha kwa sababu, ninjia nzuri ya kushika kumbu kumbu na kuona uzuri unaozunguka kila siku. Napenda kuchukua picha za asili, marudio ya miji au watu wakiwa katika hali zao za kawaida. Kwani, ufundisha uvumilivu, makini kwa maelezo madogo na ubunifu kupiga picha kuna nifanya pia nione dunia kwa mtazamo tofauti, nikifurahi ya rangi, mwanga na muundo wa vitu. Ninjia kutulia akili, kupumzisha stresi na kujisikia kwa nimechangia kitu kizuri kinachoweza kushirikiwa na wengine. Hii pia hunipa hamasa ya kuendelea kuchunguza na kujifunza mbinu mpya za picha.